Natumia muda wa masaa matatu kwa siku au zaidi. Kutumia kwa mtandaoni nikiamka naingia mtandaoni kuona ujumbe wowote wa kazi pia kufanya research hapa na pale kwa sababu ya kazi yangu mtandaoni pia na kujua hali ya kila siku jinsi ambavyo watu wanaendelea nchi inavyoendelea hapa na pale. Kwa hivyo kwa mtandao kwa siku masaa matatu na au zaidi. Wakati kabla nipumzike nikitoka kazi pia naingia kwenye mtandao. Naangalia burudani hapa na pale saa ingine nasikiza nyimbo naam na pia vitu mazungumzo ya watu mambo ambayo yanaendelea mahali mbali mbali pia na, naam mahali mbali mbali.

Nikifanya kazi nikianza kazi sana sana mimi huanza kwa maombi. Kwa hivyo kabla nianze kazi mimi huanza kwa maombi sana sana hicho ndicho kitu cha maana ambacho nakifanya kisha nafanya kazi zingine iwapo sitaanza kwa maombi naangalia simu yangu naam kuona kama kuna ujumbe kabla nianze kazi ama kuangalia ni saa ngapi.

Napenda chakula ambacho chenye ladha ya chili, kitu ambacho kinachili ile ukali napenda sana na ndiyo manake napenda vitu chakula ambacho kama samosa ambazo zinachili, kitu chochote ambacho kina ile ladha ya ukali napenda sana. Kwa hivyo chakula chochote ambacho kinahile latha ya ukali napenda.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuungana pamoja, kuambia watu wakae pamoja kwa upendo na amani naamu na kufanya mambo yote pamoja, kurespect kila decision ya mtu, mtu akitoa decision yake, opinion, unairespect na hiyo inaleta ushirikiano. Hakuna mwenye ambaye anajiona bora kuliko mwenzake. Muziki.

Napanga kazi yangu kulingana na priorities, kazi ambayo inahitaji udharura na ipanga ikiwa ya kwanza, kazi ambayo haina haraka inakuwa ya mwisho kuifanya, kwa hivyo na pia naweza panga kulingana kuna kazi ambayo inaweza kuwa ni ngumu kuliko nyingine, kwa hivyo naanza na ile ambayo ni rahisi kisha na malizia na hiyo ngumu.

Somo ambalo nilipenda zaidi ni la Kiswahili. Nilipenda somo la Kiswahili kwa sababu ya mwalimu wangu hadi nikakua mwalimu wa Kiswahili kwa kazi ambayo naifanya. Napenda kuzungumza Kiswahili. Napenda Kiswahili sana kwa sababu pia ya hadithi sana. Napenda andithi sana. Kwa hivyo ndio manake nilipenda somo la Kiswahili.

Mahali pazuri ambapo nimepasafiri ni Mombasa kwenye beach, napenda Indian Ocean, nilienda nikaogelea na maji ya chumvi, napenda vyenye kuona bahari, maji yanakuja yanasonga yanarudi. Naam, kwa hivyo ile breeze ya pwani niliipenda sana. Naam.

Kila wakati kwa siku nakuwa nikingoja tu barua wa pepe kwa sababu ujumbe ujumbe za kazi zinakaa zikitumwa kwa hivyo every time from morning working hours nakuwa tu nimengoja ujumbe adi usiku jioni ukitoka kazi bado unaweza pata barua pepe.

Hospitali nayo siendi, mwaka unaweza isha kabla mimi kwenda hospitali kwa sababu maumivu mengi mimi siendi hospitali, nanywa dawa tu kwa hivyo. Naweza sema kwa mwaka naweza kosa kuenda ama najipata nimeenda mara moja au mbili.

Kwa kazi yangu malengo ambayo ninakuwa nayo ni kila siku lazima nifunze somo ambazo nimeambiwa nifunze ambazo natarajiwa kufunzwa lazima zote zifunzwe na pia malengo yangu mengine ni pia lazima mimi ni class teacher nachukua register kila siku majina ya wanafunzi ambao wako shuleni.

Mahali ambapo nimepasafiri pazuri ni Mombasa ambapo nilienda kwenye beach kwa Indian Ocean pale kuenjoy kwa bahari hiyo ilikuwa nzuri sana nilifurahia sana kukuwa kwa bahari kuswim kwenye ocean maji ya chumvi na maji mengi nilifurahia.

Napenda sana kupaka rangi sipendi kuchora because kuchora unajua ni kama talanta. Kwa hivyo mimi si mzuri kwa kuchora ju iwapo nikichora sitoi picha nzuri. Lakini napenda kupaka rangi sana ingawa I am not perfect, lakini napenda sana kupaka rangi sana.

Kitendo ambacho nimekifanya cha wema nadhani ni kusaidia watu mtu ingawapo hana kitu kuna mama ambaye nilimsaidia ambaye nyumba yake ilikuwa imechomeka nikamsaidia kitanda na godoro na alikuwa na watoto pia nikamsaidia nguo nguo za kuvaa. Kwa hivyo.

Mwandishi ambaye nampenda sana ni mkenya ambaye aliaga ambaye anaitwa John Kiriamiti, nilikuwa napenda hadithi zake sana tangu nikiwa shule ya msingi vitabu vyake vya kizungu kuhusu historia yake, maisha yake kwa jela nilikuwa naipenda sana nafurahia vitabu vyake vina inspire sana.

Nikiwa mapumziko kazini kitu ambacho nakifanya sana ni kuingia Tiktok burudani kidogo kwa sababu sasa wakati wote nimekuwa kwa kazi lazima nirefresh mind kidogo kwa hivyo naingia mle tiktok naburudika hapa na pale na video moja mbili kisha napumzika.

Jambo ambalo la dini ni muhimu kwangu ni kutoa fungu la kumi jambo hilo ni la muhimu sana na lazima nilifanye kwa hivyo napenda kutoa fungu la kumi na kulingana na Bibilia naamini Bibilia kwa hivyo jambo hilo ndilo la muhimu kwangu.

Napenda kupiga chombo cha muziki ambacho huitwa set drum na ninapenda gitaa sana andi vuvuzera naipenda lakini sasa sijui kupiga gitaa sijui kupiga iyo set drum lakini napenda icho chombo cha mziki na ikipigwa na furaia sana na natamani sana nijue kukipiga.

Likizo yangu ningependa kuenda nchi ambayo ni Dubai, sijawahi kwenda na ndege, kwa hivyo ningefurahia sana kupanda ndege niende huko Dubai. Ningependa sana kwenda kule kwenye kwenye sand vile watu ambavyo wanaenda na zile gari kwenye sand, natamani sana kwenda kule na ningependa kwenda huko mara nyingi. Alafu ningependa kusafiri na mpenzi wangu na watoto wangu.

Sipendi hadithi za ajabu kwa sababu zinafanya mi nahofia alafu emotions zangu pia ziko juu naweza jipata naogopa hadi nalia ama nina uoga mkubwa sana mpaka hadi nashindwa kuenda kwa giza kwa sababu ya hadithi za ajabu kwa hivyo sizipendi.

Kumbu kumbu nzuri ambayo naikumbuka shuleni ni wakati tulipokuwa tunaenda trip tunaenda matembezi hizo nakumbuka sana kuna wakati tulienda uko rift vari nakumbuka tulienda Rift valley tukaona flamingo kwa lake Nakuru tukaenda pahali ambapo lake bogoria ambapo tuna tunachemsha mayai kwa ziwa.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu nafurahia sana tukifanya teamwork sana sana ukifanya peke yako lazima uulize ulize unapiga simu hapa na pale lakini mkiwa na wengine hapo unauliza mwenzako na anakusaidia kwa haraka mahali ambapo labda umelemewa.

Mandhari ambayo nzuri nimewahi kuona ni ya msitu napenda mandhari ya msitu kwa sababu ya hewa safi na halafu kuna wanyama kule ndani. Kwa hivyo napenda mandhari ya msituni nafurahia sana kuwa kule kwa sababu ya hiyo hewa safi ni nzuri sana.

Wakati wa furaha mi napenda, napenda kunengua viuno kuchezesha viungo vya mwili na hiyo nafurahia sana wakati wa kujifurahisha naekewa densi pale nadensi yaani napiga densi nadengua viuno vyangu mwili nasikia furaha inajaa kila wakati.

La, sipendi kucheza mchezo huu kwa sababu siupendi, sijawahi utamani, pia sijui kuucheza. Kwa hivyo naona watu wakiucheza lakini mimi mwenyewe sijawahi tamani kucheza. Na naona unachukua muda mwingi pale kufikiria na jinsi ambavyo ya kucheza, kwa hivyo siupendi.

Napenda kupika saana saana kwa sababu sipendi kununua chakula huko nje napenda nijipikie mimi mwenyewe kwa sababu ya usafi na mi najua napika kitu ambacho nataka kukila wakati ule kwa hivyo napenda kupika ndio ni nifurahie chakula ambacho nakipenda.

Napenda sana msimu wa mvua kwa sababu inanipunguzia kazi mingi kwanza nafurahia kwa sababu mahali ambapo napokuwa kuna kuwa na vumbi mvua inapunguza vumbi nikiwa nime kukiwa msimu wa mvua na vaa na vaa suruari peke pia napenda mvua kwa sababu kwa sababu shuguli hazitakuwa mingi zitakuwa chache.

Mchezo ambao naupenda katika olimpiki, napenda marathon. Marathon na napenda mchezaji ambayo anaitwa Kipchoge, kwa hivyo napenda jinsi ambavyo anakimbia na ile slogan yake no man is no human is limited, napenda sana kutazama na kufurahia kumuona. Jinsi ambavyo anawapita wengine wenzake kwa mbio.

Kazini mafanikio ambayo nimeyapata ni kupeleka watoto katika drama na wakashinda wakakuja nambari moja pia nikawapeleka katika music pia wakashinda pia nambari moja kwa county kwa hivyo hayo ndio mafanikio ambayo nimepata kazini.

Kazi ya dharura naishughulikia kwa kuchukua hatua mara iyo haraka haraka moja kwa moja na kupanga mawazo yangu jinsi ambavyo nita nitafanya kazi iyo kwa haraka na kwa kwa dharura ambayo kwa nafasi ambayo niliyonayo naishughulikia papo hapo.

Napenda tishati kwa sababu tishati ukivaa, unaweza vaa tishati na sketi, tishati na suruari, tishati unaivaa na pia kinyasa kwa hivyo napenda tishati, pia msimu wa joto unaona, shati unaifunga vifungo nini, tishati na ni raisi kuifua pia, inakauka kwa haraka ata msimu wa mvua.

Mimi napenda kusimamia, kusimamia, sipendi kusimamiwa, haswa kwa sababu napenda kuwa independent, napenda kufanya mambo yangu kivyangu, kivyangu sitaki kuulizwa maswali na yoyote, haswa ndiyo maana napenda kusimamia mimi mwenyewe, sipendi kuulizana maswali na mtu na napenda, kuna jinsi ambavyo napenda kufanya mambo yangu.

Napenda kukimbia, haswa asubuhi, hiyo ndiyo exercise ambayo napenda kufanya kwa sababu inafanya nilose weight vizuri na ndio mazoezi ambayo ni rahisi sana kufanya. Kwa hivyo napenda kwa sababu, inafanya mwili unalose a lot of calories, juu ya hile ukichoka, ukikimbia, unalose weight, unakuwa flexible, unafanya exercise kuzuri.